Shughuli yangu ya kupendezwa ni ile ya kupika. Watu hupenda chakula changu sana kwa sababu wanasema chakula changu ni kitamu sana. Halafu unajua napika vizuri, naeka nyanya vizuri, kitunguu pia. Watu wakikula wanaanza kulamba mikono wanasema wewe ni mpikaji hodari. Kwa sababu chakula changu ni kitamu wanakipenda sana.